Mimi hapa kuchagua itakuwa ngumu chai ama kahawa lakini napenda chai kushinda kahawa ila inalingana ni chai ya aina gani kuna maziwa ambayo ikitumiwa kupika chai huwa siyapendi kama maziwa ya mbuzi ila ikiwa ni maziwa ya ng'ombe ni sawa pia kahawa inalinga ni kahawa aina gani kuna kahawa ambayo ni grade grade moja halafu kuna grade mbili halafu kuna grade tatu sasa inalinga ni kahawa ya aina gani ambayo inatumika ila kama ni maziwa ya kama maziwa imetumika ya kondoo huwa napenda kutumia kahawa kwa sababu kuna venye nikitumia maziwa ya mbuzi ama ya kondoo inanisumbua mwili kwangu napenda kutumia chai pia napenda kutumia kahawa lakini yote yanalingana na namna ambavyo vimetengenezwa.

Kumbukumbu ambayo nikonayo mzuri ya shule ni mingi sana. Shule za shule ya chekechea, shule ya primary, shule ya nayo ni mengi sana. Kama vile nikikumbuka shule ya chekechea. Nikiwa mdogo sana nilikuwa na marafiki wengi. Ambao tulikuwa tunafahamiana nao kwa ukaribu sana. Moja tulikuwa tunacheza pamoja, tunafanya vitu pamoja. Kufikia shule ya upili pia ilikuwa ni vizuri kushirikiana na watu kufanya kazi kwa pamoja sana sana wakati wa mjadala au wakati wa mchezo ilikuwa nimefurahia sana kushirikiana na wenzangu na kufurahia na hiyo nyakati na pia naweza sema katika chuo kikuu, chuo kikuu pia ni shule nimekaa miaka huko na pia nimeshirikiana na wengi nimejua mengi na nimejifunza mengi kwa kushirikiana na watu kwa hivyo kumbu kumbu nzuri ambazo ninazo ni mengi sana yanayohusu shule kwa ujumla shule ambazo nimeenda kwanzia utotoni hadi sasa ni mambo mengi nimeyashuhudia na ni mambo mengi nimejifunza hasa kumbu kumbu siwezi sema ni moja au mbili ila ni mengi sana yale ambayo nayakumbuka yale ambayo niliyafanya yale ambayo tulishirikiana na marafiki kuyafanya ni mengi mengi mno.